Je, umewahi kufanya kazi ya kujitolea. Ndiyo nishawaifanya kazi ya kujitolea hasa nikiwa katika kidato cha nne. Nakumbuka kwamba kulikuwa na kazi moja ambayo ilikuwa ya kusafisha mazingira. Nakumbuka kwenye hafla hiyo nakumbuka kwamba tulikuwa wenzangu ambao tulikuwa tumemaliza pamoja na wao na tukahitimu kidato cha nne. Nakumbuka tulikuwa tunaosha barabara ili tuweze kuyazingatia mazingira. Na pia tuweze kuyatunza ili mimea ziweze kumea na pia harufu iwe mzuri ukiwa barabarani ukiwa nyumbani na kila pahali. Naam.

Ninapiga picha mara ngapi kwa wiki, kwa siku, ama kila wakati wacha nianze na kwa wiki. Kwa wiki mimi hupiga picha na walai mimi hupiga picha wakati ninapoenda kwenye mazingira ya kufanya kazi maana mimi ni msanii kwa hivyo kila wakati ningependa sana nichukue picha. Nijue pahali nilikuwa, jinsi nilivyofanya ni nini ambacho nitakapofanya na picha hizo na pia inanisaidia sana mimi kama binadamu kukumbuka mawazo hiyo ambayo nilikuwa nayo nikiwa kwenye maabara fulani. Na pia nafurahia wakati fulani ambapo naweza kusema kwamba iliweza kukumbusha mambo mingi ambazo wewe ulikuwa umesahau wakati fulani. Pia kwa siku naweza kusema kwamba kwa siku siwezi chukua maana naweza sahau kuchukua maana ya kila wakati kuna mambo mingi ambayo nafaa kufanya kabla ya siku kuisha ila mimi kupiga picha mara ngapi naweza kusema mimi hupiga picha mara mbili kwa wiki.

Je ninapenda kununua vitu mtandaoni Naam, ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni. Ila, ningependa kusema kwamba si kila kitu, maana wakati mwingine unaezapata umenunua kitu ambacho wewe hukua unakitaka, ama pia hakikuwa kinafaa. Na wakati mwingine kwenye mtandao ukinunua kitu, wanakuletea kitu ambacho wewe mwenyewe hukua unataka. Hata hivi inafuraha sana maana, wakati wanapokuletea wanakuanga wameiweka vizuri, na pia inakufikia wewe na pia unafurahia ndiposa pia wao hawawezi kujua jinsi ambavyo kama kampuni watakavyo jinathifisha na pia watakavyo jisaidia na ni vizuri sana pia ningependa wenzangu pia waweze kununua vitu mtandaoni ila mimi naweza kusema kwamba napenda kununua vitu mtandaoni.

Zawadi gani mzuri mimi nimewai kupokea. Zawadi ambayo nilipokea ni wakati nilimaliza kidato cha nne. Na nakumbuka kwamba zawadi niliopewa ilikuwa ya rununu, yaani simu. Na nilifurahia sana kuchukua maana. Iyo ndiyo iliokuwa kipenzi changu cha kwanza. Na kili nisaidia sana, niweze kufunguka akili, niweze kutana na marafiki, niweze kujuana na wao. Kwa hivyo simu ili nifurahisha sana mimi na sitawai sahau. Kwamba babangu mzazi alininunulia na ikaweza kunisaidia na ikaweza kunifungulia njia mingi.